Kinacho nifanya nicheke ni zile filamu za komedi ama za vichekesho ambazo uja mara kwa mara kwa televisheni ama pia naeza nunua filamu yenye kona zile vichekesho za kwanza zenye unichekesha sana ni za wale waigizaji wa hapa inchini wanao itua Churchill live Churchill nikipindi cha vichekesho ambacho kina kuanga na waigizaji wanaututumbuiza kwa nakala tofauti za vichekesho. Pia kuna filamu inayoitwa Friends ni ya vijana wa sita wenye wameunda filamu yenye imeenda adisi kwa kiwango cha juu inafilamu mingi zaidi kuliko nimewayi tazama. Au uwa wako upande wa marekani, uwa wanachekesha sana kwa filamu yao, unatumbu izwa, unafuraia na pia ufanya uchangamuke na uhisi ukiwa na amani. Mimi upenda sena filamu zo zote zenye zina kuja na vichekesho kama zile za vichekesho za malcom Pia ufraisha sana kila wakati zina zokuja kwa vipindi zina kuja jioni kama mwendo wa saa mbili unusu.

Mimi hupenda majira ya mvua, maana majira ya mvua huwa ya nautulivu, hakuna joto jingi na pia hewa yake huwa safi, mana kila wakati kuna ponyesha, anga utoa harufu nzuri inayovutia na kuleta amani moyoni. Pia na sababu ingine ya kupenda majira ya mvua ni sababu mvua uleta vyakula kila wakati kuna ponyesha vyakula huwa vingi, sokoni, madukani na vinakua, vinashuka bei na vinakuwa na bei nafuu. Jambo la tatu nalopenda wakati wa mvua ni sababu Mvua uleta maji mengi kwa mito yetu Inayotusaidia tupate kama vyakula kama vile samaki kwa uraizi.

Rangi ninayopenda kwa ukuta ni ile rangi nyeupe, maana inaniwezesha kuweka chumba ama kuta zangu zipendeze, pia zionekane zikiwa safi na za kuvutia. Iyo rangi naipenda maana pia ni raisi kuisafisha ili ikae iking'aa na ikiikaa safi Rangi nyeupe pia naipenda maana inawashilia ule ujumbe wa amani na utulivu Naipenda maana pia ni rahisi kupata madukani kila wakati ninapotembelea huko ili nipake tena kwa upya ili ikue safi tena Uwa sitafuti sana maduka mengi ila naeza kuipata kwa maduka ya karibu hapa nyumbani.

Mimi huenda mahala pa ibada mara moja kwa wiki, hiyo ni siku ya jumapili wakati tunakutana kanisani kumuabudu na kushukuru Mungu kwa kutupa wiki njema na kutuweka tukiwa salama. Wakati mwingine pia huwa tuko na wakati wa kuabudu ama mikutano ya mara moja moja kwa mwezi Hio inatuwezesha tupatane kama siku ya jumamosi moja kwa mwezi. Kama wamama tunajadiliana kuhusu vile tunaezajikimu kimaisha, vile tunaezajiinua na kutukuza jina la Mungu zaidi na pia tunakutana huwa wakati. Kusaidia wale wasiojiweza na pia kuwa na muda mzuri kuongeleshana na kujuliana hali.

Jambo ninalolifanya sana wakati wa mapumziko kazini huwa napenda kuenda hotelini karibu na kazi Nachukua kitabu changu nasomasoma kwa utulivu nikikunywa kikombe cha chai Wakati mwingine wa mapumziko kazini Mimi hupenda kuenda kwa maktaba mahali ni patulivu na kuna kelele kingi Nachukua magazeti au biblia Naeza kusoma kwa utulivu bila kelele yoyote.

Siku kuu, kwa mara nyingi mimi hupenda kuisherehekea nyumbani, nikiwa pamoja na familia yangu na watoto wangu, hapo naeza kuwa na muda mzuri na wazazi wangu, ndugu zangu na watoto wangu pamoja na watoto wa ndugu zangu. Pia, kuna wakati mwingine, huwa tunaamua kutembelea pwani ama mazingira yenye hatujazoea kama vile, ukingo wa bahari, kuenda kuogelea, kusherehekea na wale watu wengine wenye ata wenye wako upande hizo za pwani Kwa kufanya hivo, tunaeza kujiburudisha na vyakula vya huko pwani ama mombasani maana huwa wanapika vyakula vitamu sana, vinavyo ridhisha na vina vyo viungo vitamu sana kama kwa mfano, vyakula vya wali inayoitwa pilau, ilio changanywa viungo tofauti pamoja na nyama au kuku Pia tunapata muda mzuri wa kujuliana kujuana ama kupatana na watu wageni kama watalii ama pia watu wenzangu hapa nchini Kenya tunasherehekea kuogelea kupiga sherehe kunywa vinywaji tofauti na pia kuanda chakula tunachokipenda.

Mimi upenda upepo kuliko AC, mana upepo unakuja ukiwa mtulivu, unahewa safi na sio ule wakasi sana wenye unaeza leta madhara kwa hafya yangu hama ya watu nilio inaishi nao. Upepo pia uwa ni ule utaendelea kwa muda mrefu na pia au leti madhara yoyote kwenye nyumba. Ukilinganisha na AC yenye inaeza leta madhara kama kuio upepo mwingi uo unaleta homa ama kikohozi. Pia AC utumia umeme mwingi ambapo inaeza kufanya biliyako ya ya umeme hipandejuu. Pia AC ina madhara ya kama kielektroniki inaeza anguka na kuku kufanya madhara hapo nyumbani. Kwa hivo mimi hupendelea kufungua dirisha zangu nyumbani na kupata upepo mtulivu unaokuja na tulio zawadiwa na mwenyezi Mungu.

Mimi hugawanyisha kazi yangu ya kazini tofautiana na maisha yangu ya binafsi kwa njia mbili. Maisha yangu ya ubinafsi mimi hupenda itengwe kando kabisa ili niwe na wakati mzuri na familia yangu na pia niweze kuwa na balance ile yenye inatofautishiana zote mbili ze nisiujiumize kwa pande moja kuliko nyingine. Wakati wa kazi napenda sana sana kutoka jumatatu adi ijumaa huwa naweka ni wakati wakazi pekee yake na huwa natia fora na bidii kuhakikisha kwamba kazi yangu inapofika ijumaa nimemaliza yote ili isieze kuingilia wakati wangu wa maisha yangu ya kibinafsi ambayo inaanza kwanzia jumamosi hadi jumapili. Hizi siku mbili nimezitenga sababu ya maisha yangu ya binafsi wakati wa kufanya usafi kwangu, wakati ya kutembelea marafiki ama familia kuwajulia hali na wakati wa kuwa na watoto wangu kujua masomo yao inendelea aje na pia kuwasikiza na kuwa na muda mzuri na wao.

Kwenye olimpiki mimi hupenda sana mbio za mita mia moja Maana ziko na wakimbiaji kadha wenye nawapenda sana wenye wanatupea msisimuko na furaha wa kila wakati wanapo shindana pale kwa traki Mshindani mwenye nampenda zaidi ni mshindani wa Kenya anayeitwa Fedinard Omanyala ambaye amekua akikimbilia mita mia moja kwa miaka kama minne iliopita Yeye ndio shujaa wa Afrika nzima kwa upande wa mbio za mita mia moja Yeye amekua akituongoza na akitufanya tukahisi, tukiwa na furaha na wenye kuheshimika Kwa nchi za kimataifa maana ameletea nchi yetu sifa kwa heshima yake kujulikana na pia kutimu katika hiyo mbio ukilinganisha na bara lote la Afrika ambapo mita mia moja huwa hakimbiwi sana kama vile imeshabikiwa Amerika na Australia.

Ndiyo, mimi nimewahi kuona bahari. Wakati wa likizo, huwa tunatembelea pande za pwani, mahali panapoitwa Mombasa. Uko tuna uwezo wa kuona bahari letu la hindi, mahali imepakana na huo mji wa Mombasa. Naweza, na tunapata nafasi ya kuogelea, ya kupigwa na upepo mzuri wa beach inayoitwa Diani na tunaweza kutengamana na watalii na wageni wengi waliokuja kuona kuona ama kutembelea hizo pande za pwani pia tunaweza kutangamana na watu wengi wanaopenda kukuwa na likizo zao ufuoni wa bahari na pia tunaweza panda hizo boti kujiburudisha baharini na kuwa na muda mwema tunapojifurahisha na kusherehekea likizo letu.

Ndiyo mimi hupenda kujifunza gitaa sana sana wakati ninapoenda kanisani. Tuna gitaa nyingi zenye huwa wanatupa mafunzo ingawapo unao ile hamu ya kujua. Gitaa nimejifunza kutoka kitambo nilipokuwa msichana mchanga wakati tulikuwa tunapoenda ile, zile mafunzo za gitaa shuleni ama vyombo zingine za muziki. Lakini nilipendelea sana gitaa na piano maana hua zinatoa muziki wa kuridisha wa kusisimua na pia kupumzisha mawazo.

Ndiyo, mimi upenda kusikiliza redio kama wakati wa asubuhi kabla ya kwenda kazini. O wanaleta vipindi mzuri sana, zenye zinaelimisha, zinasisimua na pia zina kufanya uchangamke kabla ya kuanza siku. Kipindi chenye ninakipenda sana cha radio asubuhi ni kile kya Maina Kagini ambapo uwa wanakuja na King'ang'i kuleta kuna maojiano tofauti tofauti mahali watu huwa wanapewa nafasi ya kupiga simu na kutoa maoni yao kuhusu topiki ya kila siku yenye watakuwa wanazungumzia.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi upenda kupiga mswaki ili kuwa na mdomo msafi na unaotowa arufu inayoridisha. Pia mimi upenda kuocha ama kutazama filamu kwa mfano anapenda kutazama filamu za vichekesho ambazo zina niwezesha kuwa na mchangamfu na najiisi nikiwa na furaha baada ya siku ndefu ilio na kuchokesha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama ile ya kufanya yoga. Yoga huwa naipenda sana wakati nimetoka kazini jioni na jihisi nimechoka na ningependa kujinyoosha na kutulia. Mimi ufanya yoga kama marambili kwa siku lakini sana sana upenda kufanya yoga yangu jioni. Mazoezi ingine ninaiofanya ni kama ile ya kutembea kwa utulivu wa jioni pia kabla sija fika nyumbani nioge na nijitulize Mimi hupenda kutembea kwa mazingira matulivu, ninapopigwa na upepo na pia napata amani mazoezi yangu ya tatu ninayoyafanya ni ile ya kuenda jimu wakati wa asubuhi kabla ya kuenda kazini Huwa nainua chuma ama naruka kamba mazoezi yenye si mazito sana ya kunyoosha misuli yangu na kunifanya niwe mlegefu na mwenye bidii kabla ya kwanza siku.

Kila siku, usiku kabla ya kulala, mimi hupenda kupiga mswaki, ili niwe na meno masafi na yenye afya njema, pia kuzuia ile harufu mbaya wakati ninapoamuka. Jambo lingine lile huwa napenda kufanya kabla ya kulala mi hupenda kusoma kitabu ama kupitia kitabu chenye kinanipa mawazo ya kutulia kunipa amani na pia kunifanya niwe mlegevu na nikiwaza tayari kuingia kitandani na kulala. Jambo la mwisho huwa nafanya kabla ya kulala mi hukunywa glasi moja maji ili nijihisi nikiwa mlegevu na niko tayari kupumzika au kuingia kitandani na kulala.

Ndiyo mimi huifadhi kitu cha dhahabu ambacho ni dhahabu niliyowachiwa na mama yangu mzazi. Hiyo dhahabu mimi huihifadhi kwa sefu ama mahali penye hapawezi patikana kwa uhurahisi. Dhahabu yenyewe ni gharama nyingi kwa hivo nahakikisha kwamba mahali nilipoihifadhi. Imewekwa kwa maadhabiti hau kiwango cha juu penye haiwezi kupotea au kuibiwa na watu wenye wana kuja nyumbani kwangu kunitembelea.

Tunda langu lenye nalipenda kabisa kuliko matunda mengine ni chungwa. Machungwa na yapenda sana maana hua yanapatikana kwa urahisi sokoni pia yana bei nafuu na ni rahisi kukuza ule mmea wa mchungwa. Chungwa pia ya kona manufaa mingi kwa miili yetu kama vile kutupa vitamin C yenye ina tusaidia ama inatukinga na homa, baridi na pia inatukinga na mambo mengine yanayoweza jaribu kuhudhi mili yetu. Machungwa pia naipenda maana naweza kula chungwa likiwa hivyo hama naweza tengeneza juisi yake yenye naweza ibeba niende nayo kazini naweza kunywa wakati wabreak wakupumzika au pia watoto wanaweza beba yale machungwa kuenda na yo shuleni kula baada ya kula chakula chamchana.

Mimi hupendelea sana kuvaa t-shati, maana t-shati inanifanya ni jihisi nikiwa mlegefu, na pia ni raisi kuivaa, maana ina naeza kuivaa kwa njia tofauti. Kwa mfano, wakati ni napokuwa nyumbani, nikifanya usafi, ama nimepumzika, mi hupenda kuvaa t-shati sana. Pia wakati tunapotembelea viwanja vya michezo, sisi zote uvalia tishati zilizo wekwa majina ya kampuni yetu na tunakaa sisi wote tunafanana, tunapendeza na pia tishati zinakuanga bei nafuu na raisi kuzipata.

Wakati huwa kuna mgogoro na watu, mimi upenda kutulia kwanza ili ni eze kuwa na wakati mzuri wa kutuliza mawazo kabla ya kuzungumza ili nisi zungumze mambo ambayo. Ntarudi kusema ama nitaekayo ya sema ya siofaa ama ya sio na heshima au adabu Kwa kufanya ivo ninaeza kusuluisha mgogoro kwa amani na pia watu wote wakiwa wametulia ni raisi kusuluisha vita au mgogoro kuliko kama sisi wote tunaongea kwa sauti na kukoseana heshima.

Kumbu kumbu niliyonayo ya kutisha ni ile ya wakati wa ule ugonjwa uliokuwa unaitwa COVID. Hiyo ni kumbu kumbu iliyotutisha ulimwengu mzima. Hatukuweza kuenda kazini na pia watoto walilejelea nyumbani bila kuenda shuleni sababu ya ule mpurumuko wa ugonjwa wa COVID-19. Hiyo ndio ilikuwa kumbu kumbu ya kutisha zaidi yenye nimewahi pitia wakati wa maisha yangu Maana maisha ya kila mtu ulimwengu mzima yalisimama bila maendeleo yoyote.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tofauti. Kama mwaka huu, nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu. Siku tembelea mahali popote ili nililazimika kukaa nyumbani na kusherehekea kutoka humo. Ni sababu sikuwa na mapeni ama pesa za kutosha, za kuweza kujinunulia zawadi ama kutembelea mahali popote nipapendapo. Lakini kwa kawaida, mimi hupenda sana kutembelea mbuga za wanyama, mahali naweza kuburudika na watoto wangu, tunakuwa na wakati umwema wakusherehekea na kuwa na furaha.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni pale ninampa mungu siku moja ya kila wiki kumuabudu na kumpa shukrani kwa kunilinda wiki nzima adimwisho. Mimi ufurahia sana wakati tunapoabudu na mimi upenda kudansi na kumchezea mungu kila wakati ninapofika kanisani. Kumuabudu kwa sifa na shangwe ni muhimu sana kwangu Maana ningependa kumuonyesha mungu wangu kwa mba Sina mungu mwingine ni naye muabudu isipokuwa yeye.

Mimi hupenda kuhifadhi data yangu kwa mahali panapoitwa Cloud Kwa kuhifadhi hapo na ninaamini kuwa iko salama, hakuna kitu kinezaipacha kwa urahisi na pia ijawapo naeza poteza simu yangu au kifaa chenye nilirekodi ama nilihifadhi nayo ile data bado ninaweza kuipata kwa urahisi Maana ikiwa pale inaeza kuwa hapo kwa muda mrefu bila kufutika au kuwa na madhara yoyote.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu huwa inatupa proteini kwa hali ya juu. Pia nyama ya kuku huwa tamu na nyororo kila wakati tunapoitafuna. Nyama ya kuku pia unaeza kuipika kwa njia tofauti kwa mfano. Mimi hupenda nyama ya kuku ya kukaanga. Iyo ni kuweka kudip fry ama kupika, kukaranga ama kueka kwa mafuta mengi. Pia mimi hupenda nyama ya kuku iliyochomwa na kukaushwa, huwa inaunapaka viungo tofauti, spices zenye zinaleta arufu nzuri na zinafanya ile kuku iwe nyororo na tamu. Nyama ya kuku pia unaeza kuikaranga na mboga zingine kama unaieka pamoja na viazi na karoti unazikaranga pamoja na nyanya na hapo huwa zinaleta harufu tamu na hapo pia ukila kile chakula chashibisha na kina afya tele.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea mji mkuu wa Dubai. Huwa unapendeza sana na kwa yale nimesikia kutokana na wale wamewahi tembea uko. Mji huwa na vifaa au vyombo unaweza nunua kwa bei nafuu sana ukilinganisha na bei tunayo uziwa hapa kwetu inchini. Pia mji huo umependeza sana kuna mahali pengi pa kutembelea kama sanaa na pia mahali hoteli zenye ziko na mahali pa kuogelea, kujiburudisha na kuwa na muda mzuri mimi pamoja na familia yangu kwa ujumla.

Jambo nilikuwa na lipenda sana utotoni wangu ni kucheza nje na marafiki zangu. Hiu ilikuwa ina nipa muda mzuri sana, wakucheka, kurukaruka, kufurahi na pia kuwa na muda mzuri. Jambo lingine nilipenda sana utotoni wangu ni kufanya usafi. Ilikuwa na saidia mamangu mzazi kuosha nguo, kuosha nyumba, kuosha viombo na wakati mwingine pia tulikuwa tunashirikiana au kusaidiana kwa upishi umo jikoni.

Mimi utumia muda mrefu sana mtandaoni kwa kila siku. Maana natumia mtandao kufanya kazi kuwasiliana na walio mbali kama mataifa ya nje. Na pia mimi utumia mtandao kufanya kazi zangu za biashara. Kama vile kuposti zile vitu ninazouza kwa mfano na posti malinda ama guo za kina dada, sketi na ata pia longi zenye ninauza pia mimi uposti viatu zenye napenda kuuza ili watu kwa mtandao wanapoziona huwa wanaziagiza na mimi udeliver kulingana na mahali mtu alipo.

Mimi hunywa maji mingi sana kwa siku. Nikianzia kutoka asubuhi ninapoamka. Jambo la kwanza, baada ya kupiga mswaki, mimi hupenda kunywa glasi moja la maji. Baada ya kumaliza kunywa chai, mimi hunywa maji pia. Mchana mzima, mi hunywa maji mara kwa mara kulingana na kazi yenye ninafanya. Mimi hupenda kubebea maji mwangu kwa chupa ya plastiki yenye huwa inatoshea kwa kibeti changu ili kila mahali ninapoenda ninaweza kupiga tama la maji ili kuniwezesha niwe na afya njema na mwili wangu uwe usiwe una uchovu Lakini uwe umechangamka na wenye bidii kwa wakati wote.

Ndiyo mimi hupenda kukimbia kama wakati ninapokuwa nafanya mazoezi yangu ya jioni mimi hukimbia kama kilomita moja na kurudi tena. Nikifanya hivo huwa nafanya mwili wangu uwe mlegevu, uwe wa afya nzuri na pia damu huwa inatembea mwilini kwa urahisi. Mazoezi kama hayo ya kukimbia huwa pia yananisaidia miguu yangu iendelee kuwa imenawili na pia viungo vyangu viendelee kuwa vilegevu na vyenye afya yenyewe inafurahisha.

Somo nililopenda sana shuleni ni somo la historia, maana historia ina mafunzo yenye yako mbali mbali na yako na upana mkubwa sana. Kwa ujumla, somo la historia liliweza kunifunza kuhusu mambo yalipita miaka mingi sana zamani na pia historia inaendelea mpaka wa leo kulingana na mambo yenye yanaendelea kufanyika. Adi sikuizi za usoni historia nilikuwa napata alama za juu kabisa darasani mwangu kuliko mtu mwingine yoyote na hapo historia ilieza kunisaidia nikapata gredi mzuri Maana hisoria ndio ilikuwa inaongoza kwa zile alama nilizopata Kupitia hisoria nimeeza kujifunza mambo kadhaa kuhusu nchi yangu dunia mzima na hata watu wa tabaka mbali mbali kupitia vitabu nilizoweza kuzipata maktabani.

Ndiyo mimi hufuatilia sana matukio ya kimataifa, ninaweza tumia njia nyingi kufuatilia hizo taarifa, jambo la kwanza ni kutumia runinga, kila jioni mimi hupenda kutazama habari za inchi yetu na pia zile za kimataifa kwa ujumla. Njia ingine ninayoweza kunafuatilia matukio ya kitaifa, kimataifa ni kupitia mitandao kama vile ya TikTok au ile inayojita Facebook. Hapo ninaweza kutangamana na watu wa inchi tofauti kujielewa matukio yenye inaendelea kwa zile taifa zingine na pia kuwa na ufahamu zaidi.

Mimi huandaa ripoti za kazi ama kazini kwa utaratibu. Ninapenda kupanga kulingana na zile zinahitajika kwa upesi ama haraka. Nazifuatisha na zile zenye zinatakikana kwa iyo siku. Na zile zinazotakikana kwa muda wenye bado awajaelezea kwa ukamilifu. Kwa kufanya ivo, zile zilizotakikana wa haraka, ndizo uwa natangulia nazo, ili nimalizane nazo na nieze kuzituma kwa walioziitaji, ninafuatilia na zenye zinafanyika iyo siku, ili kila kazi naifanya kwa mpangilio unaofaa na nazimaliza kwa wakati mkamilifu.

Ndiyo mimi napenda kuendesha baiskeli sana, maana baiskeli huwa inatusaidia kuweka mazingira yetu yakiwa masafi, maana hazina moshi na pia hazileti ile madhara ya anga kupitia baiskeli, pia nineza kufika penye naenda kwa haraka na upesi nikilinganisha na wakati ninapotembea. Jambo lingine ninapenda kuhusu baiskeli, ni saa ni maana, baiskeli inanisaidia nifanye mazoezi ya viungo Ninapoendesha hiyo baiskeli, ninajinyoosha viungo na kujifanya nikiwa niwe wa bidii na mchangamfu.

Inje ya nyumba, ya nyumbani mimi hupenda kukulia kwa zile fast food hotels ama hoteli zenye ziko na chakula kile kia kupika kwa uraisi. Uko ninapendelea sana kukula nyama ya kuku iliyokaushwa na pia viazi za kuchamushwa kwa mafuta mengi au chips. Hizo ndiyo chakula chenye na furahia sana kula kwa zile hoteli za chakula chaku agiza upesi. Pia mihupenda sana kahawa yao maana huwa hinatoa ratha ama halufu harufu inayovutia na pia ni tamu sana wakati kuna baridi na inaleta joto na inakuchangamusha mwili na kujisikia ukiwa mtulivu.

Lugha ningependa kujifunza ni ile ya kifaransa. Maana kifaransa ni lugha yenye inatumika na watu wa nchi nyingi duniani. Kwa kujifunza kifaransa, nitaweza kuongea na watu zaidi na ni, tuweze kuelewana chenye tunachozungumzia. Pia ningependa kujifunza kichina ingawaje huwa ni ngumu kidogo kukielewa. Lakini nikiwa mtulivu na nikiwa makini nina uhakika naeza kujifunza. Ingawaje kitachukua muda mrefu lakini nitakuwa na utulivu hadi ninapoelewa na napokishika vizuri na naeza kuzungumza kulingana na vile nilivyofunzwa.

Kinywaji cha baridi ni nachokipenda ni Coca-Cola ilio imetulia, imewekwa kwa friji ama iliowekwa ice cubes ama vipande vya barafu. Coca-Cola ilio baridi uwa inateremka kushwali bila pingamizi lolote pia hutuliza mwili najihisi ni kiwa freshi na pia inaniondolea kiu. Kwa haraka. Coca-Cola ilio baridi naipenda kuikunywa sana wakati wa kiangazi ama wakati wa jioni baada ya kulachakula cha jioni.

Mimi hupenda kufanya mazoezi yangu sana sana jioni baada ya kutoka kazini maana huwa na muda mwingi wakufanya yale mazoezi bila haraka ya kuchelewa kuenda kazini. Jioni pia huwa ni mechoka na nahisi viungo vyangu vinahitaji kunyooshwa ili vilege kabla ya kupumzika ama kuenda kulala. Pia jioni kuna utulivu ule wa jioni hakuna jua nyingi na pia ni kona muda wakutosha wakufanya mazoezi yangu bila wasiwasi.

Ndio, mimi hupiga kura baada ya kila miaka mitano wakati tunapochagua rais mwingine. Mi hupenda kupiga kura maana kwa kufanya hivyo huwa najieleza rais yule ama kiongozi yule ningependa atakaye niongoza kwa miaka mitano ijayo. Kura ni ya muhimu sana kwa kila mwananchi, maana kila mwananchi ako na huru na haki ya kuchagua kiongozi anayemuongoza. Kwa kupiga kura, tunawezesha kuchagua viongozi wenye sisi wananchi tunaona wanafaa na pia inatupa nguvu ya kuchagua viongozi wenye wakona bidii na wenye wanatia fora kwa kazi na juhudi zenye wanazofanya ili kutuongoza vilivyo.

Ndiyo, mimi hupenda kulima bustani, maana kwa ukulima tunaweza kujipea mazao ama kujipa chakula cha kila siku, ambapo tunaweza kujinufaa sisi wenyewe bila kutumia pesa zingine za kununua ukawa madukani au usokoni. Kwa kulima mabustani pia tunaweza kupata chakula kwa urahisi ama kwa karibu na chakula chenye kiko na afya nzuri na chenye kinaweza kutusaidia jikoni ili tuweze kuwa na miili yenye kuwa na afya na tuzuie magonjwa yenye analetwa kwa upungufu wa vyakula vizuri mwilini mwetu.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni ile rangi ya nyeupe. Rangi nyeupe naipenda sababu inaleta utulivu na wakati wa kiangazi pia hufanya nyumba inahisi ikiwa imetulia. Haina ile joto kali. Pia rangi nyeupe inawasilia amani. Pia hiyo hiyo rangi ya nyeupe inaleta usafi Kwa kuu, hii rangi ni raisi kuipata sana Kwa mfano, ninapoenda kununua rangi hiyo ni rahisi kuipata kwa maduka maana maduka nyingi, wanaagiza na kuweka hii rangi kwa urahisi maana huwa inanunuliwa na inapendwa na watu wengi.

Ndio, mimi hupenda sana kucheza na watoto, kama wale watoto majirani zangu ama watoto wa ndugu zangu. Pia mimi hupenda kucheza na watoto wangu, ingawaje, siku hizi wamekua wakubwa, hawa pendi mchezo. Watoto walio wadogo wa miaka kama tano, kuenda adi miaka kumi. Ni watoto wachangamufu na ni watoto wenye wanapenda mchezo sana Kila wakati ninapokuwa nao mimi hujihisi nikiwa na furaha mchangamufu na tunakuwa na mzuri wakucheza, kucheka na kufurahia pamoja.

Aina ya filamu ninayopenda kwa sana ni kama zile za vichekesho, zenye zinaburudisha na zinawapa muda mzuri wa kucheka na kuwa kufurahia. Pia filamu zingine ninazozipenda ni zile zina kuwa za jambo lililotokea wakati fulani kama zile huwa wanandika true story. Hizo huwa zinakusomesha kuhusu jambo fulani unaweza epuka kimaisha maana ni vitu zenye zimewahi fanyikia mtu kwa wa kawaida. Filamu zingine ninazo zipenda ni zile za mapenzi zina tufundisha mambo zaidi kuhusu vile mapenzi ni ya ukweli na vile kila mtu ako na uhai anaweza kupendwa ama kupendana.

Ndiyo mimi upenda kucheza ngoma, maana ni njia moja ya kujitumbuiza, kuburudika na pia kufuraiya. Ucheza jiwa ngoma tulianza wakati tulipokuwa wadogo, tulikuwa tunatafuta mikebe na vijiti, ambapo tulikuwa tunacheza tukiifanya ikuwe kama ngoma yetu. Kwa kucheza hizo ngoma, tulikuwa tunaanza kwa kushangilia, kuimba na kupiga vi gere gere wakati tunafuraiya pamoja na watoto wenzangu.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kama yale ya kupandisha cheo kutoka kiwango nilichokuwa cha udogo hadi nikafikisha cha ukubwa yawakuwa kama vile kiongozi wa supervisioni hapo ningeweza kuwa na timu yangu yenye naiongoza na pia mawaida na pia na waelekeza vile tunavyofa kufanya kazi Mafanikio ya pili niliyopata ni ile ya kupongezwa ama kuzawadiwa kupewa nafasi ya kutembea ya kupewa tikiti ya kuenda likizo upande wa diani ama pwani Iyo nilikabibiwa sababu ya kazi yangu nzuri yenye ni damu na iliopendeza wakuba wangu.

Mafanikio ninaosherekea ya timu ni kama ile ya timu Kenya ya wanao wanarihadha wenye wanakimbilia timu zetu hapa nchini. Mimi huwasherehekea kwa kuaa kuandaa sherehe, tunapopatana na waw, huwa tunawakabidhi maua na shahada tofauti kulingana na kiwango walichotimu kama ilikuwa ni fedha au ni dahabu ama shaba. Tunapea, wapea tunawapea zawadi kulingana na kile kiwango walichotimu. Pia huwa wanazawadiwa tunawasherekea kwa kuwazawadia pesa kulingana pia na nambari waliopata na hapo pia tunawapa motisha hili waendelee kutia bid bidii zaidi na waendelee kuwa washindi na kufanya nchi yetu ikangaa hadi kimataifa.

Mafunzo niliopata zaidi kazini mwangu ni yale ya kutuletea watu tofauti ama walimu wenye wakona marifa zaidi ya yetu. Wanatuzidishia elimu kwa kutueka kwenye mikutano yenye tunafunzwa zaidi kuhusu. Vile tuneza tuumia teknolojia kwa njia mbali mbali kutimiza kazi zetu kwa uraisi na kwa njia yenye ni hali ya juu. Pia mafunzo wengine yenye nimeeza kupata zaidi kazini mwangu ni pale waliponiezesha nirudi chuoni, nikaeza kumaliza penye sikuwa nimetimu na nikapata shahada ya ju.

Dio mimi upenda kupanda mlima. Kwa mfano, nimewai jaribu kupanda mlima Kenya na wenzangu ilikuwa njia ya kufanya mazoezi na kuwa na wakati mzuri wa kuwa na wenzangu wakati tulipo jaribu kupanda ule mlima. Kwa kufanya hivo tulieza kupimana nguvu, tulieza kufanya pia mazoezi ya mili yetu na pia tulikuwa na wakati mzuri wakusherekea na kufurahia wakati tulipokuwa tunahakikisha kwamba kila mtu ataweza kupanda ule mlima adi pale juu pomoni.

Harufu ninayoipenda ni ile ya nyama ya kuchoma. Hapa nchini kwetu huwa tunachoma nyama ya ngombe, ya mbuzi ama ya kuku kwa kiwango cha hali ya juu. Wakati nyama inapochomwa huu inatoa jarufu yenye ininafurahisha na pia inayokufanya tumbo yako igurume kwa njaa. Pia ile harufu ya nyama inayochomwa huwa inakupa hamu ya kula nyama zaidi na wakati mnapoandaliwa huwa inaendanisha vizuri sana na kachumbari.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kuenda kanisani kuabudu ama kuvukia mwaka ulio, kuvukia mwaka unaokuja mpya uko. Huwa tunaanda sherehe kanisani na tunaanza kwa kuabudu. Alafu tunapofika wakati wa kuvuka mwaka hadi huo mwingine huwa tunaimba nyimbo za kusherekea, kushukuru mungu na kukaribisha huo mwaka tukiwa mbeleza mwenyezi mungu tukifanya hivo, huwa tuna pata wakati mzuri, wa kushirikiana, kusherekea na kufurahia pamoja.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, kwanza ni usafi, tunakikisha kwamba tunaweka usafi wa hali ya ju ili kueka mazingira yetu ya kuvutia na ya kupendeza. Cha pili ni kupanda miti pia mahuwa Tunakikisha kwamba miti yetu tunaitunza vizuri kwa kuweka maji mbolea hili iyendelee kuwa mikubwa na yenye afia nzuri na alafu cha tatu ni kwakikisha kwamba kila wakati tunatupa taka tunafanya recycling mahali Tunagawanya taka zenye ni za chakula kando na zile ni za makaratasi na zile zingine ni za matiru ama vitu zenye ziko za plastiki kama makaratasi ya plastiki ama zile chupa watu naziweka kando na kuzipeana Kwa watu wa gari za kubeba taka kando kando Kwa kufanya, ivo, tunakikisha mazingira yetu ni mazuri, masafi na ya kupendeza.

Mahali ninapoishi ni upande wa mji unaoitwa Nairobi, mji huu ni mkubwa na ndio mji mkuu wa Kenya. Sehemu ninayoishi inaitwa sehemu ya embakasi ambapo kuna watu wa kabila tofauti. Kitu nikipendacho kuhusu mahali ninapoishi ni kuwa kuna amani na pia ni mahali penye unajihisi ukiwa kuna utulivu na pia hutumii gharama nyingi kutoka jijini hadi sehemu yenye ninayoishi. Pia ni rahisi kupata maduka na vifaa vingi venye unahitaji kutumia nyumbani kwa urahisi.

Ndiyo, mimi upenda kusoma gazeti yenye inaito Daily Nation. Ili gazeti ilinaufafanuzi wa ndani zaidi na pia huwa linanielimisha mambo katha kuhusu habari za ulimuengu za hapa inchini. Pia inanipa habari za spoti na pia za uchaguzi hama maendeleo yoyote yenye ya naendelea hapa inchini. Pia kuna sehemu yenye huwa inakala za kuonyesha kama ungependa kuuza magari ama kama pia unatafuta kazi. Kila wakati nina posoma nakala la hiyo gazeti ya Daily Nation Uwa napata uchambuzi wa kutosha na habari za kila eneo ningependelea kufahamishwa.

Mimi hupenda kusafiri kutumia GPS, maana huwa inashika kwa urahisi, pia huwa ina uaminifu wa juu, maana inakuonyesha mahali ulipo, na pia inaeza kuongoza mahali unapotafuta. GPS pia ni teknolojia ya kiwango cha juu kulingana na vile nimekuja kuigundua. Nimetumia GPS mara mingi na hakuna wakati imewahi nifeli. Kwa hilo sababu mi huhakikisha kwamba niko na data ya kutosha wakati nasafiri ili GPS iwe inaniongoza kila mahali ninapokwenda.

Mara nyingi wikendi, mimi huitumia kwa kufanya usafi kwangu nyumbani na wakati mwingine kupumzika. Kwa hivyo kwa wikendi zile zimefuatana kwa mwezi huu tulio nao saa izi. Nimekua nikifanya sana sana wa usafi, maana nilipumzika ya kutosha wakati wa mwezi wa Disemba. Kwa hivyo mimi huanza asubui kwa kusugua kuta, sakafu, na pia nafua maanguo na malazi za kitandani mwangu Baada ya hapo mimi huenda jikoni na kusugua sufuria zote na kikisha zote zinang'ara na nazina miramete Alafu mimi huosha vyombo na kuhakikisha kila mahali jikoni nipasafi na panavutia.

Filamu naeza sema inapendeza zaidi, ni inayoitwa Titanic, nimeitazama zaidi ya mara tano na kila wakati huwa inanivutia na inanisisimua. Hiyo filamu waliokuwa, wamehusika, waliitengeneza kwa makini na kwa hali ya juu, maana hadi leo bado hiyo filamu uinavutia watazamaji wengi. Mhusika mwenye niliopenda zaidi kwa iyo filamu ni ule deo kampli ambaye alikuwa amehusishwa zaidi kwa iyo filamu kukuliko wengine wote ingawaje Aliaga kwa iyo filamu kitu chenye kilituhuzunisha sana ni vile hiyo filamu ilisha bila yeye.

Mahusiana nilionayo na wazee wangu ni yale ya kujuliana hali mara kwa mara au Huwa nahakikisha nimepiga simu kujua kama kuna chochote walichokihitaji. Pia salamu huwa za muhimu sana kwao, kila wakati unapowapigia simu huwa wanafurahia na ku kushukuru kwa kupata muda wa kuwajulia hali. Kingine, ni wakati ninapata ruhusa kazini huwa najaribu kutembea huko nyumbani na kuwapelekea vitu wanavyovihitaji kwa kila siku Pia, mimi hupenda kuwanunulia zawadi mara kwa mara wakati ninapoweza kufika kule nyumbani.

Aina ya keki ninayoipenda, ni ile inaitwa Black Forest kwa jina ya kimombo. Iyo ni keki yenye ina huwa ina utamu wenye siwezi kuelezea. Keki hiyo hupatikana kwa maduka ya kupikia makeki mjini Nairobi na huwa unapata vipande zenye zimekatwa kulingana na pesa unazotaka kutumia kununua ile keki. Ile kitu kingine ninachokipenda kuhusu ile keki ni huwa unapokula pamoja na maziwa huwa inaendeshana kwa njia ya ajabu maana inaleta utamu na ladha yenye si ya kawaida.

Mimi hutazama video mtandaoni kwa YouTube Iyo ndiyo njia yenye ni rahisi na pia huwa inaleta videos yenye si za kitambo sana na huwa haina vitambulisho vingi Vinavyokatisha wakati unatazama video yako YouTube pia unaeza kuitazama kwa simu, kwa runinga, ama kwa laptop, ama computer yako Kwa hivo, mimi hupendelea sana filamu zote zenye naeza kuzisachi ama kuzipata kwenye huo mtandao, maana ni mtandao wenye unajulikana na watu wingi hupendelea kutumia, kutuma ama kuonyeshana filamu zao huko.

Kuweka afya nzuri nahakikisha kwamba, huwa nalala usingizi wa kutosha ili kupumzisha mawazo yangu na mwili wangu kwa jumla. Cha pili mimi huhakikisha nakula chakula chenye kinaletea mwili wangu afya njema, kama vile matunda, mboga na pia zile chakula zingine za kufanya mwili wangu uwe na nguvu na uendelee kuwa wa afya, cha Jambo la tatu, lenye huwa napenda kufanya ni mazoezi, mazoezi ni muhimu sana kwa kila binadamu, maana yanasaidia miili yetu na misuli yetu iwe na nguvu na pia damu yetu iweze kutembea kwa misuli kwa mwili wetu kwa urahisi bila tatizo. Pia mimi hupenda kuupa mwili wangu nafasi ya kupumzika kama vile kuchukua likizo, ili kupumzisha nafsi na mwili wangu na kuondoa msongamano wa mawazo.

Rangi yangu ya kupendeza ni ile rangi nyeupe, maana rangi hiyo inapatikana madukani popote na nirahisi kuipata kila wakati nina potaka kupaka tena kwenye nyumba yangu. Jambo lingine napenda kuhusu rangi nyeupe ni sababu ni safi, ina ashiria amani na pia huwa inapendeza na kuvutia kila mahali. Rangi nyeupe nimeiweka kipaombele maana inanivutia na kunifanya niwe mtulivu na nijihisi nikiwa mahali pasafi na panapopendeza.

Wakati wa baridi kali, mimi huwakikisha kwamza, nimevaa mavazi yalio na joto la kutosha. Kama vile sweta ama surwali ndefu, yenye inanikinga na baridi, pia uwa nakikisha kwamba miguu yangu, nimevaa zile sokisi ama vyatu, zenye zinanifunika vyema. Pia ua najaribu viezavyo kunyua chai ama kahawa ya kuniweka joto na kunikinga na ile baridi. Jambo lingine ua napenda kufanya kazi yangu wakati wa baridi kingi. Nyumbani mahali penye pana ukavu na pia pana ile joto na kunikinga na magonjo ya nayoletwa na baridi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, ili nijitayarishe kwa utaratibu bila wasiwasi. Napenda kuweka wakati wangu huwe wa maana ama muhimu sana. Maana kila dakika ninayopoteza, ni kama ninapoteza pesa. Nikiwa Kila wakati ninapoamka mapema naweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati ufahao. Pia naweza kufika mahali nilipokuwa naenda kwa wakati uliofaa na pia kukamilisha kazi zangu kwa urahisi.

Jukumu nililopenda zaidi kazini ni kuwa na sikizwa na kuwa na pewa kazi yenye itanipea changamoto ili nieze kukua zaidi na kuelimika kupitia ile changamoto. Hapo naeza kuuliza maswali na jifunza na kupitia ilo jambo ninaeza kutatua mambo mengine ya takayo nifuata ya linganishwa na lile yenye nililopitia kwanza. Kwa kupitia hapo ninawezesha wakubwa wangu waniamini kwa kunipa kazi ya juu zaidi maana waliona kwamba ata ile enye ilikuwa imenipa changamoto nilieza kuitatua na nikakamilisha kazi yangu kwa ufasaha na kwa bidii.

Mimi ukaribishaji hao wafanya kazi wake kazini kwa kuwajulisha kwa kila mtu na kuwafanya wasikie wakiwa malaika hawafanyi napendeka wanasikika wanasikilizwa na maoni yao la muhimu maana tunaweza kuchukulia kwa manani pia wanapendeka na wanasikizwa na maoni yao jambo lingine mimi hupenda kuwaonyesha kuwa hakuna kazi yenye ni ngumu yenye hawawezi tatua Jambo lingine, mimi upenda kuwa onyesha kuwa hakuna kazi enye ningumu enye awawezi tatua.

Ndiyo mimi hupenda kununua vitu mtandaoni, maana ni rahisi kuvikagua, kuona maoni ya walio nunua apo awali vile walivyo andika kulingana na maoni ya kile kitu walichonunua. Pia napenda vitu mtandaoni maana vina vingi huwa vya hali ya juu vinadumu kwa muda murefu pia vitu vingine mtandaoni ni vya maana sana maana ata ukitembelea madukani hauwezi kuvipata kwa urahisi.

Dio mimi hupenda kunywa maziwa sana, maana maziwa uwa inajenga mwili wangu na kufanya wenye nguvu na wenye afya, pia napenda kunywa maziwa maana ladha yake, huwa inanipendeza mno na inanitia hamu ya kunywa maziwa zaidi. Jambo lingine ninalopenda kuhusu maziwa Nimaana unaeza kutumia kwa kupika vitu vingi sana kama vile kupika chai, kupika mandazi, kupika kwa mfano chapati Unaeza changanya na maziwa na zikatokea zikiwa lahini na nyororo.

Utaratibu wangu wa jioni huanzia masaa ya saa kumi na mbili jioni huo ndio wakati huwa natoka kazini na ninapofika nyumbani mi huingia bafuni naoga na kutoa uchofu au jasho la siku nzima Baada ya hapo mi huingia jikoni na kuanza kuandalia familia yangu chakula cha kula jioni kabla ya kuenda kulala Jambo lingine nalopendelea kufanya masaa ya jioni Baada ya kula mimi hujitayarisha kuwa kuwachi filemu ama video moja ama mbili ama naeza pia chukua kitabu chenye kinani utulivu nakisoma ni kiwa nasikiza mziki wa utaratibu mziki kama ule wa slow jump ama RNB.

Kazi zangu mimi uzipanga kulingana na vile zinavyoitajika. Kama kuna zile zinaitajika kwa dharula, mimi uwa naziorodesha zikiwa za kwanza kwa orodha yangu ambayo ninaandika kila wakati ninapoanza kupanga kazi yangu ya kila siku. Kwa kufanya ivo huwa nawezesha kufanya kazi yangu kwa utaratibu kwa amani bila wasiwasi na nikifanya ivo kazi zangu huwa zinatokea za alio ya juu za kupendeza na za kuridhisha wakubwa wangu.

Ndiyo mimi upenda kupiga picha sana sana nikitumia simu yangu, maana kamera ya simu yangu huwa inatoa picha safi na zinazo pendeza. Kila wakati ninapotembelea mali sijawai tembea tena kama mbuga za wanyema ama barini mimi hupiga picha mingi sana zenye hua na zisave kwa cloud na zinakuwa kumbu kumbu za kutazama badae na kutukumbusha mahali fulani tulipotembelea na wakati hule tulipata uko wakupendeza na mawazo ya kufuraisha.

Mimi hupenda chai sana kama vile chai ya tangawizi yenye ilio na maziwa ya kutosha. Chai ya majani unifrahisha sana maana unituliza kiu. Pia uwa inashibisha na kunipa ladha mzuri mdomoni mwangu. Kahawa, huwa na siitumi maranyingi, maana huwa inachango mshamwili sana na kufanya joto kingi Ingawa, huwa na kunywa kahawa wakati wa msimu wa baridi, maana huwa inaleta joto mwilini na kukufanya uwe mtulivu.

Ndiyo mimi hupenda kununua vitu mtandaoni, maana ni vingi ni vya kupendeza na pia watu walionunua awali huwa wanatoa maoni yao na hiyo huwa inakusaidia sana ujue kama kile kitu ni hafifu ama ni kitu cha dhamani. Kwa mfano kuna maduka za zinajiita jumia ama jiji Wakati natembelea hizo maduka mtandaoni huwa natumia simu sana sana Maana ni rahisi kufungua zile apps na kuangatazama vitu zenye zinauzwa mtandaoni Nikifanya vile huwa inakua rahisi maana naezafungua na nitazame mahali popote nilipo badala ya kutembea ama kusafiri kuenda penye zile maduka zilipofunguliwa. Mtandao inanisaidia ni pia niwasiliane na watu wengi wanabiashara tofauti tuweze kuwasiliana na tufike kiwango ama lengo lenye tunaafikiana ya bei yenye inaniridhisha na pia inakubalika na muuzaji.

Jambo mimi hufanya ili kushirikiana na timu ni kuweka kipaombele uaminifu, kusikizana na kuheshimiana. Kwa kufanya ivo, tuna uwezo wa kufanya kazi bora na yenye mafanikio. Maana tukiwa timu moja, tunaeza sukuma kazi kwa urahisi kuliko mtu akiwa pekeyake. Jambo lingine ni kuhakisha kuwa kila mtu aliye kwa hiyotimu anachangia na anasikia akiwa huru kujieleza na kuuliza maswali bila kuogopa.

Mahali ningependa kufikia kazini mwangu ni mahali pakuwa CEO, ama kiongozi mkuu kwa hiyo kampuni. Hilo ndilo lengo langu kuu kwa sasa, ama mafikio yangu ya miaka mitano ama miwili ijayo. Ningependa kuwa na mwongozo mpya au ningependa niwe na lengo la juu maana najamini nikitia bidii na nikifanya kazi yangu vipasavyo na uwezo wakufika lengo lolote.

Jambo jipya ningependa kujifunza ni lugha za nchi mbalimbali, kwa mfano ningependa kujifunza French au pia kijeromani na pia ningependa kujifunza kichina. Ni kijifunza hizi lugha ninaweza kuwasiliana kwa urahisi na wafanyikazi ama watu mbalimbali kutoka kwa kampuni za nchi za kigeni na hata wengine waliotembelea nchi yangu wenye hawawezi fahamu swaili ama kingereza. Hizi lugha huwa zinaweza kunisaidia kuwasiliana na wenzangu walio wa nchi mbali mbali ama tofauti kwa urahisi na kwa makini na pia zinaweza kutuletea kazi nyingi zaidi na bora za kigeni.

Jinsi ninavyofanya kazi ya mbali na timu zingine zilizo mbali na sisi ni ile tunavyowasiliana tukitumia mitandao ama teknolojia. Kwa mfano tunaeza tumia teknolojia ya virtual ama google meeting. Tunapopatana pale tunaeza tumia video kutengeneza ama kuhudhuria ule mkutano wetu Tunaeza jadiliana kupea maoni na wosia tunapeana wosia mbali mbali kulingana na ile kazi Tunajadiliana ama tunajaribu kutatua Kwa kufanya ivo wanaeza kuwa mbali Lakini tunaonana, tunaongeleshana na tunasaidiana ili kufanya kazi yetu kwa njia inayofa.

Mimi hupenda kuamka na jua, maana kila wakati ninapoamka mapema, huwa najitayarisha vya kutosha bila wasiwasi ama kuharakishwa. Pia naeza kupanga kazi yangu kwa ustadi, naeza panga kazi yangu kwa mpangilio unaofaa, na pia naeza maliza kazi yangu kwa wakati ulio, nilioagizwa kufanya ile kazi. Pia nikiamka najua mimi huamka nikiwa mchangamfu, nikiwa nimepumzika na nikiwa tayari kufanya kazi yangu kwa ukamilifu.

Kumbukumbu nzuri nilizo nazo za shuleni ni wakati tulipokuwa tukitembea ama tukitumwa trip zile za kimasomo ama zingine za kutembelea tu ili kujifuraisha na kupumzisha mawazo mbali na vitabu. Izo trip zilikuanga, nzuri sana, maana tulieza kupatana na marafiki wa shule jirani ama shule tofauti, pia tulieza kufanya urafiki na walimu wa shule zingine, pia wanafunzi, na tulieza kujua mambo mengi kuusu kabila tofauti, dini tofauti na tamaduni tofauti.

Ndiyo mimi napenda kuoga na maji ya moto, maana huwa yananisafisha najihisi nikiwa msafi na pia huwa yananiezesha kunyoosha viungo vyangu vya mwili na kuvifanya viwe vilegefu na vyenye afya nzuri. Maji moto pia huwa inanisaidia kuzuia baridi Maana wakati ninapotumia maji ya baridi huwa zinaliletea ma shida zenye naeze epuka wakati ninatumia maji moto.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii kila siku maana kwa mitandao ndio naboresha maisha yangu. Pia naweza kutumia mitandao ya kijami kazini kama vile kutatua ama kujaribu kujifundisha jambo fulani ambalo litanisaidia humo kazini mwangu. Pia jambo lingine, mitandao ya kijamii huwa inanielimisha, maybe kwa mfano jambo lenye sikuwa najua, nezatumia tandao kulifafanua na kunieleza kwa uzaidi, jambo lile lilikua linaongelea nini. Mitandao ya kijamii pia tunaitumia kuwasiliana kupatana na marafiki wa inchi tofauti na pia kufanya urafiki na watu wa kabila na mazingira tofauti na yetu.

Mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu, maana mimi husikia nikiwa na amani, na pia naeza fanya wakati wowote ninaotaka, na pia naeza fanya kwa haraka na urahisi, maana singoji mtu mwingine ama sitamani maoni ya mwingine ila nafaa kufanya vile ninavyopenda. Nikifanya kazi kwa nikiwa pekee yangu huwa inakuwa nye pesi rahisi na pia naeza chukua muda mfupi Nikilinganisha kama tungefanya na wenzangu.

Mimi hupenda kununua marashi zaidi, maana kila wakati ninapoenda madukani mimi hupata marashi yananukia vizuri zaidi ya yale nilionayo nyumbani. Kwa sababu hiyo, mimi nikona manukato ama marashi ya ainanyingi, tofauti, tofauti, kulingana na mahali nilipotembea, nikapata marashi ya ainanyingi. Pia vitu zingine huwa napenda kununua zaidi ni viatu viatu napenda viatu za kuvaa wakati wa jua zingine ni za kuvaa wakati wa matope ama ni wakati wa baridi tukilinganisha na manguo pia Mimi hupenda kununua manguo sana kama wakati ninapo safiri Mimi hupata maduka yenye yananguo za kupendeza kuliko mahali ninapoishi.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni zile viazi za karai ama bajia. Maana huwa zinapatikana madukani kwa urahisi na pia ni za bei nafuu. Vyakula hivi huwa vinashibisha kwa urahisi na pia vina utamu wa kiwango cha juu. Kila wakati ninapovikula, huwa vinanishibisha, vinanifanya ni vitamani tena na tena, na pia huwa vinaniletea raha moyoni.

Somo la sayansi ninalolipenda ni ile la somo la biolojia sababu ya kulipenda ni maana linanifunza sana kuhusu mwili wangu vyakula ninavyohitaji kukula na pia linanifunza magonjwa au tahadhari zenye ninahitaji kujikinga nazo kwa kila siku somo la biolojia lina viwango vingi tofauti vyenye vinaambatana na maisha yetu ya sasa na vyenye zinakusaidia sana ili ujiimarishe na ujikinge na mambo yenye yanaeza kuletea madhara kwa mwili.

Jinsi ninavyo wasiliana na wafanyi kazi wenzangu ni kuha kikisha kwamba Tunatia kipao mbele kwanza heshima Wakati tunaweka iyo kwanza kila mtu anafanya kazi kwanjia inayofaa Pia tunaweka muda wa kufanya kazi yetu ili itimie kwa wakati unaofaa na pia tunapeana jukumu la kila mtu huwa anasikizwa na kila jambo mtu analotaka kuwasilisha ama kusema ni la muimu maana sisi wote tunafanya kazi pamoja kama timu moja.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kuwapa muda, wakuwa pamoja nao, kuketi chini kuzungumza, kujulia mtu, kila mtu anachohitaji, ama kila mtu kutoa maoni yake kuhusu jambo fulani ama jambo lolote lenye tungependa kufanya pamoja Pia jambo lingine linaloniwezesha kushiriki na jamii yangu ni kuhakikisha ya kwamba kila maoni ya mtu yanachukuliwa kwa uzito na kila mtu anaishi kwa amani na tunaishi kwa kufurahiana na pia kuinuana.

Kwa kupeana motisha, kama vile mtu anapofanya jambo lenye ni la muhimu, ama amejitolea kufanya kazi kwa ufasaha ama kwa kiwango chajuu, tunamuinua na kumpea motisha, tunampea hongera ili kumupa ile imizo la kueza kufanya kazi na bidii zaidi na zaidi. Pia huwatu na pongezana kwa kupeana zawadi, iyo inapea mtu changamoto hama inamwezesha afanye kazi kwa bidii zaidi ya vile alivyo kuwa anafanya awali.

Mji wangu wa kuzaliwa unaitwa Nairobi na nilizaliwa hospitali ilioitwa Kenyatta Hospital. Kwa ufupi, mahali nilipozaliwa ni hospitali ilio safi na ni ya kimataifa inajulikana kwa nchi pia zile zinatuzingira. Jambo la muhimu sana kuhusu kuzaliwa kwangu ni kwamba nilizaliwa mwezi wa kwanza wa mwaka na pia tarehe tano. Kwa hivyo wazazi wangu walifungua huo mwaka kwa kupokea zawadi ya mtoto mrembo kama mimi.

Mimi hupenda kuvaa nguo legevu, zenye nibaggy, azinibani Nikifanya ivo, huwa naisi, nikiwa na nimepumzika na nikiwa na uzoefu wa kawaida wakati nafanya kazi, wakati nimepumzika nyumbani Kwa ufupi mihupenda kuvaa t-shati au suruali ya jeans wakati ninapo enda mahali kama madukani ama wakati tu nimetulia nyumbani Wakati mwingine mimi huvaa suruali ya fupi ama short yenye huwa natumia sana wakati nafanya usafi Maana nasikia nikiwa mlegefu na mwenye bidii.

Jambo la kwanza ninalolifanya wakati ninapoanza kazi ni kuhakikisha kwamba ninavyo vitu vyote ninavyohitaji kama vile kompyuta yangu, kitabu cha kuandikia, kalamu na pia kikombe cha chai cha kuniburudisha ama cha kunywa wakati ninafanya ile kazi Nikifanya hivo huwa nafanya kazi yangu kwa urahisi na wepesi na kwa muda mfupi Wakati ni napoanza kazi pia huwa napenda kuwa na mazingira matulivu ambayo hayana kelele ili niweze kufanya kazi yangu kwa utaratibu na kujiisi nikiwa na amani na mwenye utulivu.